Kwanza tunashirikishana kwa kufanya maamuzi ya pamoja. Kuamua nini kifanyike kifanyike, lini na kifanyike kwa muda gani. Lakini pili, tunapuingia katika utendaji. Huwa tunashirikishana uwezo na maarifa tulionayo, kuhakikisha kwamba, tunafikia kusudio na malenga tuliojiwekea katika kazi usika. Hivyo, ndivyo ambavyo tunafanya kazi kwa ushirikiano.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa maana ya kwamba, ninajifunza historia ya watu mbalimbali katika taifa langu, hasaa viongozi na watu waliopigania uhuru wa nchi hii, lakini kwa upande wa pili ninajifunza historia ya uvumbuzi wa vitu mbalimbali, ambao nami hulipa amasa na kunichochea katika kuwa na hali ya kutaka kuvumbua vipya. Lakini tatu mimi ni mwalimu wa historia Ninafundisha wanafunzi kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne historia zinazohusu maisha yetu ya kila siku Lakini vile vile tangu binadamu walipoibuka katika uso wa dunia na mpaka sasa kujifunza historia ni sehemu ya utendaji wangu wa kazi wa kila siku inanisaidia kuweza kuwa mahiri na kuwa na mifano mingi Inayojitosheleza katika kuwafundisha na kuwafunulia wanafunzi mambo mbalimbali ya kihistoria Kujufunza historia ni jambo jema na ni jambo la thamani Hata kwa mtu ambaye si mwalimu wa historia Kwa sababu kujua ni kuishi kujua ni kuishi kwa maana ya kwamba mtu anayejua alipotoka, alipo, anapokuenda, ni rahisi kuweza kuishi leo, kuishi kesho na vile vile kutabiri nini kinaweza.

Ni nadra sana kwangu kula nikiwa nje ya nyumba Mara nyingi huwa nakula chakula mezani nikiwa na familia ama na rafiki na ndugu Lakini inapotokea ninakula chakula nje ya nyumba basi huwa napendelea eneo lisilo na joto sana wala lisilo na upepo mkali unaoweza kusababisha vumbi na kuharibu ladha ya chakula.

Napendelea mvua lakini si mvua ya kupitiliza napendelea mvua za wastani ambazo hubadili hali ya hewa kwa maana ya kupunguza joto lakini vilevile husaidia kuondoa vumbi lakini kwa shambani ni kitu cha kufaa sana ni wakati mzuri sana mvua kwa kulima bustani na mazao.

Hapana mimi simpenzi wa popcorni kwa sababu kadhaa kwanza ni laini mno kiasikwamba unapokula hazishibishi zinachangamisha kinywa lakini huwacha tumbo liki wa tupu Lakini pili kuzitafuna sana hunilete michubuko katika nyama zandani ya mdomo hivyo huniacha na maumivu baada ya kuwa ni mezila Kwa hiyo sipendelei popcorni na pendelea vitu ambavu ni vigumu, inavoeza kukaa tumboni, kwamuda na kunifanya nisihisi njaa Popcorni pia zinarangi, huwe kwa rangi, wakati mungine huwe kwa pilipili. Utamuake, wakuzidi, huunifanya nisi zipendele sana.

Mimi si mpenzi wa keki kabisa. Keki zina sukari nyingi. Zina niumiza meno pale ambapo ninatumia. Lakini hunifanya nisikie kiu pale ninapokuwa ninazila. Hivo huwa ninaziepuka. Badala yake ninakula mbadala wake. Vitu kuma vile mandazi, vitu kama vile vitumbua, vitu kama vile mikate. Hivo vyakula ambavyo ninapendelea. Lakini keki, hapana sipendelei kabisa kula keki. Labda tu ikitokea kwa dharura katika labda sherehe, katika labda kumbu kumbu ya kuzaliwa, hapo ndipo ninaweza nikatu.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani, kazi ambazo zimebaki ofisini, huwa ninaweza kuanda kuzifanyia katika mazingira nyumbani pali napokua na nafasi. Lakini napenda kazi za nyumbani kama vile kupalilia bustani, kulisha mifugo, kama vile kuku, na vile vile kufanya kazi za usafi. Hizi ni kazi ambazo huwa nazifanya, pasipokuumia wala kuchoka, sababu unijenga.